Kuna juzi mbalimbali ambazo tunahitaji kuziimarisha, kutokana na kazi ambazo wanazozifanya, lakini pia kutokana na siku hizi ambavyo utafutaji unavyobadilika, aina za kazi ziinavyobadilika. Kwa hiyo kuna juzi mbalimbali ambazo tunahitaji kuziimarisha. Ujuzi wa kwanza ni ujuzi wa kufanya biashara. Ujuzi wa kwa ambapo inamanisha ujuzi wa kama mtu amesema bei labda anauza kitu laki moja niweze kuweza kuongea naye vizuri ili niweze kupunguziwa hicho kiasi niweze kununua hicho kitu lakini pia kama mimi nafanya biashara sijui kuongea na mtu hapunguzi bei au kumshawishi mtu aweze kununua vitu vyangu pia hiyo ndio nahitaji kuiongeza kama nahitaji kama nina vitu ambavyo naviuza labda nauza bidhaa fulani nahitaji nipate wateja wateja wanalalamika labda bei ni juu wnatafuta namna ya kuweza kuwaelezea uhalisia wa bei na pia mpaka wakanunua zile bidhaa kwa bei ambayo nahitaji au angalau chini ya hiyo bei ninayohitaji kidogo ili niweza kupata kwa hiyo hiyo ni ujuzi ambao ni wa muhimu sana katika biashara bila huo ujuzi unaweza ukakosa wateja na ukakosa wateja wengi sana na biashara yako biashara ikawaza kudorora kabisa lakini kitu ingine ni ujuzi ambao unataka kujifunza. Ni ujuzi wa maongezi. Na mahusiano na watu. Nahitaji kuongeza ujuzi wa namna ambavyo naweza nikaishi na watu aina tofauti tofauti. Kwa wakati mmoja. Unajua dunia hii ina watu wengi. Na sasa ambao tuko mijini ambao tuko mijini. Tunakutana na watu wa matabaka mbalimbali. Tunakutana na watu wa mathehebu mbali mbali. Tunakutana na watu wenye itikadi mbalimbali kwa hiyo tunakutana na watu wenye itikadi mbalimbali. Na hizo tabia na tabia ya tofauti tofauti. Inanihitaji niwe na saikolojia nzuri ambayo inaweza ikanisaidia. Namna ya kuwasiliana nao. Namna ya kuwasiliana nao. Namna kuishi nao. Na namna kuelewana nao kwa hiyo nahitaji kujifunza. Utaalam ninao lakini bado kuendelea kuimarisha zaidi ili niwe mbobezi wa kueza. Kuishi na watu kwa sababu siku hizi mambo ni mengi. Leo uko hapa kesho uko sehemu nyingine. Na unahitajika kuishi na hawa watu kwa hiyo lazima uwe na ujuzi mzuri sana wa kuhakikisha kwamba unaishi nao vizuri wa matabaka yote. Kuna ujuzi mwingine ambao ninauhitaji. Ni kuongeza. Kujiamini. Kujiongeza sana kujiamini ili niweze kufanya kazi vizuri. Kama ni kuwasilisha mada. Mbele ya wakuu. Kama ni kuwasilisha mada. Mbele ya kadamnasi. Lazima pia niweze kuendelea nao kwa hiyo kisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri na naweza kuwakilisha kadri inavyotakiwa na kwa ubora wa hali ya juu sana. Lakini pia kitu kingine ambacho nahitaji kuongeza zaidi ujuzi nahitaji kuongeza ujuzi wa kitaaluma kwenye upande wa ubora kwenye mifumo ya ubora. Ka wajua una ithibati za ubota wa kimataifa unahitaji kuongeza ithibati mbalimbali ambazo zitanisaidia mimi kuelewa vitu vingi, tofauti tofauti. Na kuweza kuwasaidia watu wengine kupata zo ithibati za ubora. Kwa mfano kama ISO moja inahusiana na mambo ya usalama wa mfanyakazi na usalama wa kazi kwa usalama katika maeneo ya kazi. Lakini pia nahitaji kujifunza pia ithibati nyingine ambayo ni ya mazingira. Ya kulinda mazingira ambayo ni itibati ya ISO kumi na nne moja ambayo yenyewe inaongelea namna gani tunaweza kuyatunza mazingira na kuyaweka mazingira vizuri bila kuathiri kitu chochote. Kwa hiyo kwenye ujuzi wa kitaaluma. Nahitaji kuongeza hicho kitu. Lakini pia nahitaji kujifunza zaidi. Kuhusiana na mambo ya muhimu ya rasilimali namna gani ya ujenzi. Najengaje hii niongeze. Ufanisi hata kama nikiwa naendelea kujenga nyumba ya kwangu. Au nikipata sehemu yoyote ya kusimamia. Niwe naelewa ni vitu gani. Vinaendelea jua tu mbali mbali za ujenzi. Nijue ni vitu geni vinahitajika ili niweze kusimamia vitu vipendeze. Lakini pia hata mimi mwenyewe ila maono ifanye niweze kufanikiwa kabisa. Kwa hiyo hizi ni ujuzi ambazo nahitaji kuimarisha. Kuhakikisha kwamba napata ubora mzuri. Na nafanikiwa vizuri.

Mi ni mtu wa kuwahi sana kwa sababu sipendi kuchelewa napenda kuwahi kwa sababu ni kiwahi faida ya kuwahi ni kwamba naweza nikafanya mipangilio ya kazi zangu vizuri lakini pia nikiweza na kupangulia mipango yangu vizuri naweza kuendana na ratiba yangu nilivyoipanga kwa sababu ni kichelewa siwezi kufuatisha ratiba yangu. Nikiwahi naweza nikafanya kazi zangu kwa wakati na nikazikamilisha kwa wakati. Lakini pia kama kuna sehemu nahitaje kukutana na mtu na tumepanga muda sahii wa kukutana huwa najitahidi sana kuwahi ili yule mtu asije akajisikia vibaya na mara nyingi huwa nakutana na watu wakubwa ambao wana vyeo vikubwa. Kwa hiyo nikichelewa nikiweka tabia ya kuchelewa nikiwahi huwa inaonyesha kwamba mimi ni mtu ambaye nazingatia naheshimu watu. Naheshimu muda lakini pia najali kile kitu ambacho tumekipanga. Kwa hiyo kuwahi kunanisaidia kwa namna moja au nyingine. Lakini pia kuwahi kunanisaidia kuhakikisha kwamba naimarisha mahusiano mazuri na watu ambao nafanya nao kazi. Kwa sababu nahakikisha kwamba kama muda ambao tumepanga kufanya kazi tunafanya wakati huo bila kuchelewa na kuhakikisha kwamba kazi zote zinaenda vizuri. Kwa mfano, mimi ni msimamizi wa vikao vya kila jumatatu katika sehemu ya kazi yangu. Kwa hio inanibidi asubuhi, niweze kuandaa agenda. Niandae ripoti zote za watu, nizipangilie vizuri, ripoti za kila idara nihakikishe kwamba, sehemu ambayo tunaenda kufanyia hicho kikao yaani kama ni ukumbi, kama ni chumba nihakikishe kwamba kimepangiliwa vizuri, viti vimepangilliwa vizuri, usafi umefanyika. Kama ni projekta ya kuonyesha hizo ripoti kwa vizuri na mazingira yote yako vizuri. Kwa hiyo huwa inanisaidia nikiwahi inanisaidia kuhakikisha kwamba hizo kazi zote nazipangilia kwa wakati. Na naweza, muda mpaka unafika muda wa kikao au muda wa mkutano huo unakuta kila kitu kimeshapangiliwa kama ni ratiba zishawekwa kama ni karatasi ya mauhudhurio, nishaiweka pale mezani kwa hiyo na kikao kinaanza kwa wakati ambao unatakiwa kwa hiyo inakua ni nzuri zaidi ukilinganisha na mtu kuchelewa kwa hivyo nikichelewa inamaanisha hivyo vitu vyote havitaenda sawa nitachukuliwa vibaya na nitachukuliwa hatua ambazo sio za muhimu kwa hivyo nikiwahi nahakikisha vitu vyote hivyo nimeweza kukaa vizuri na naweza kuendesha kikao zaidi na zaidi. Sababu sifa nyingine ya kuchelewa inakuondolea hathi ya uongozi inakuondolea hathi ya kuaminika kupewa majukumu mengine zaidi. So mtu anayechelewa inamaanisha hajipangi hapingilii ratiba zake na hajui kitu gani cha kufanya kwa hivo mimi nikifanya hivyo huwa inanisaidia sana kuhakikisha mambo yangu yanaenda vizuri bila kupata changamoto yoyote. Lakini pia inanisaidia kumaliza kazi zangu mapema na kupata muda wa kufanya vitu vingine binafsi. Kwa mfano kujisomea, nikishamaliza ratiba za kazi au nikiwahi nikifanya kazi zangu zote za kazini. Napata muda wa kujisomea mwenyewe vitu vyangu binafsi lakini pia inanisaidia kupata pia muda kupumzika. Napata muda kupumzika vizuri. Kwa mfano kama nikifika saa kumi na mbili asubuhi kazini. Nikiwahi mapema nitafanya kazi zangu zote amabazo zinahitajika mapema nitaweka ratiba zangu zote vizuri. Kwa hio kuja kufikia saa kumi na mbili au saa kumi na nusu au muda mwingine saa kumi jioni tayari nakuwa nishamaliza kazi zangu za ambazo ni za majukumu ya kiofisi baada hapo naanza kufanya kazi zangu binafsi ambazo ni kujiendeleza kiuchumi kupata fursa mbali mbali nyingine za kujifunza kukutana na watu wengine na kuhakikisha naendelea kuwa katika jamii lakini mchelewaji hawezi kumaliza kazi zake mapema kwa sababu anakuwa amesogeza sogeza vitu vingi na vitu vingi vimeharibika kwa hivyo mimi ni mtu wa kuwahi sana mimi sio mtu wakuchelewa. Kwa sababu ni napata faida nyingi kuliko hasara.

Mimi natumia mitandao ya kijamii kabisa natumia mitandao ya kijamii na natumia mitandao ya kijamii hasa hasa kwa ajili ya mawasiriano inanisaidia sana kuwasiliana na marafiki zangu na watu wangu wa karibu. Lakini pia inanisaidia kupata tarifa na habari za kila siku kwa mfano ni kingia kwenye ukurasa wa instagram. Na weza nikapata tarifa ambazo zinaenderea kwa sasa duniani na kupata tarifa za kila siku ambazo zitanifanya niendele kuwa najua matukio na habari nyingine zote ambazo zinaendelea duniani lakini kama nilipokuwa nimesema kwamba zinaaidia kuwasiliana na marafiki zangu na watu wangu wakaribu. Kwa mfano nikiwa na ndugu zangu ambao kwa maeneo mengine uwa ina nisaidia kuwasiliana nao sasa kupitia Whatsapp. Mitandao ya kijamia ambao na itumia sana. Na itumia sana TikTok, natumia Whatsapp, natumia Telegram. Na marachache chache uwa natumia Twitter. Sasa katika kuwasiliana marafiki zangu walinisaidia kuhakisha kwa mba ule mausiano ya ndugu zangu mausiano na watu wangu wakaribu yanaendelea kuwepo hata kama wako mbali na mimi. Kwa hiyo mitandao ya kijamii inanisaidia sana kuhakisha kwa mba nakaa nao karibu na tunapata tarifa za kila mmoja. Kujuliana hali kuangalia kila mmoja na afya ipi ni inanisaidia sana katika hilo jukumu. Lakini pia ilanisaidia kujifunza mambo mapya na elimu ya mitandaoni. Mfano ni kingia kwenye mtandao wa YouTube Uwanaweza kujifunza vitu vingi vya kitaaruma ambavyo huwa vina nisaidia maeneo yangu ya kazi na kuendeleza kupata ujuzi na uelewa mbali mbali wa kazi ambazo nazifanya. Lakini ukiachana na kazi ambazo nazifanya kazi nyingine ambazo naitaji kuzifanya pia inanisaidia kujua ni vitu gani vinahitajika kujua ni maarifa gani yanahitajika na njia zipi ni nzuri zakuhakikisha kwamba naweza kuendeleza taaruma yangu lakini pia naweza nikaboresha nikapata taaruma ya kitu kingine mitandao ya kijamii naitumia sana kwa ajili ya malengo ya kikazi. Kwa mfano kama kazini na hitaji kujenga mausiano mazuri na wafanya kazi wenzangu. Na hitaji kujenga mausiano mazuri na wakuu wangu wa kazi. Kwa hiyo nikitumia hii mitandao ina nisaidia sana kuwasiriana nao kiwe pesi. Lakini pia kama kuna tarifa ambazo zinaitajika kuzipata kutoka kwao au mimi kutoa tarifa kwao inaniwia raisi sana na hii yote inanikuja kunipa fursa ya kuelewa na nao na kuweza kufanya kazi vizuri zaidi lakini pia inanipa mitandao ya kijamii naitumia inanisaidia katika kupata fursa mbali mbali zaki biashara kwamfano natumia mtandao wa tiktok kutangaza biashara zangu za na mnagani na za nikasaidia watu kutengeneza mifumo ya ubora wa kimataifa lakini pia natumia mtandao wa kijamii wa linkedin ambao pia unanipa fursa kubwa sana ya kueza kukutana na watu wengi ambao wanaitaji huduma yangu na ina nisaidia sana kuwasila na hawa wateja na napata wateja wengi ambao wanakuja kunufaika na elimu yangu ambao nawasaidia kutengeneza hiyo mifumo ya ubora ya kimataifa lakini mimi pia kibia shara naweza kupata oda mbali mbali na kueza kupata pesa huwa inanisaidia pia kiuuchumi kuhakikisha kwamba nazalisha pesa zaidi na zaidi. Lakini pia mitandao ya kijamii na itumia kwa ajili ya mandereo yangu binafsi kama nilivo kuwa nimesema naweza kujiendeleza kwa maendereo yangu binafsi. Kwa mfano na jifunza mambo mengi kuhusiana na namnagani naeza nikaongea mbele za watu namnagani naweza kuishi na watu wainatofautofauti namnagani naweza kuepuka msongo wa mawazo namnagani naweza kujiendeleza katika taruma mbali mbali hata bila kuingia darasani. Na hii yote inani pachachu saidi ya kuenderea kupata kujiinua na kuwa mtu mzuri sana. Lakini kwenye mitandoa ya kijamii na itumia ila naipa mipaka. Nina muda wangu ambao na utumia. Kwa siku huwa natumia mitandao ya kijamii angalau kwa lisali moja hadi masaa ma tatu. Hii yote ni kwa jiri ya kujifanya nisijankawa mlaibu wa kutumia hii mitandoa ya kijamii na ikaniaribie. Utendaji kazi wangu na mwisho wa siku nikashindwa kutimiza yale marengo ambao na itajiki ya kikazi. Lakini malengo yangu binafsi kwa hiyo siyo mlaibu wa mitandao ya kijamii na itumia kwa umakini sana. Lakini pia najiepusha na vitu ambao vinaeza kuniletea ma tatizo kama kushiriki tarifazangu binafsi. Naakikisha kwamba nimeweka nalinda faragazangu lakini nalinda tarifazangu binafsi hili wasijia wakanizuru watu wa mitandaoni. Lakini pia ninaweka mpaka ya muda kama nicho kwa nimekisema. Muda mwingi spendi kutumia mitandao bila sababu yote. Kwa hiyo ni kingia kutumia mitandoa kijamii na kuwa na sababu mararum ambayo ina nisukuma niweze kueza kufanya yu kazi kwa nafanya natumia mtandao ya kijamii kwa jiri ya faida na wala sio hasara huku nikiwa na jiri nda nisije nikashambuli wa kimtandao.

Kuna study malimbali ambazo na zihitaji kwa mfano na hitaji kuwa na study ya umaakini na ufuatiriaji wa viwango. Yani lazima kama afisa wa ubora, mimi ni afisa wa ubora katika kituo kimoja hapo cha afya. Kwa hivyo inanihitaji niwe na umaakini zaidi kufuatilia utaratibu, kufuatilia viwango, lakini pia kufatilia ubora wa kazi, ili kuhakikisha kwamba hizi huduma ambazo zinatolewa au bidhaa ambazo zinazalishwa, zinakidhi mahitaji ya wateja, lakini pia na wagonjwa ambao wana kuja kuhudumiwa. Wanapata huduma ambao ni bora na ni fanisi zaidi. Lakini pia stadi ambayo nahitaji ni ujuzi wa mawasiliano kama afisa rasilimali ya watu mawasiliano mazuri ni muhimu sana ili kuhakikisha ya kwamba nashirikiana na wafanyakazi tofauti tofauti. Maana bila kushirikiana na wafanyakazi vizuri na kuishi nao vizuri na kuwe kama tunasema ukaribu na mahusiano mazuri, kazi haziwezi kuenda vizuri. Na mara nyingi katika kazi hizi za afisa rasilimali lazima kuwepo na michangamoto pole yani changamoto mbali mbali za watu kwa hiyo lazima niwe na muda mzuri na namna nzuri ya kusikiza hizo changamoto zao na kuona maelekezo gani au ni njia gani ambazo zinaweza kusaidia. Na kutoa uamuzi ambao una hekima, una busara. Lakini pia kuwapa ukweli kutokua mwongo nikuhakikisha kwamba nahakikisha kwamba nawapa majibu sahihi, nawaambia chanzo ni kipi cha changamoto hiyo na kuwapa namna gani wanaweza kusuruhisha. Lakini kitu kingine ambacho nakitaja naitaji kua na uadilifu na usiri katika hizi kazi ambazo tunazifanya. Lazima kua na siri mbali mbali za kazi na kulinda taasisi kwa sababu taasisi ina siri tofauti tofauti kwa hvo stadi ni muhimu katika kazi za ubora lakini pia katika kazi za raslimali kwa sababu unaeze ikatokia changamoto ukaenda kuiongea kwa watu mwisho wa siku. Taasisi unaoifanyia kazi na wafanya kazi wake. Wakaweza kupoteza wateja. Lakini pia nakupoteza vibarua na tasisi inaeza ikadorora kutokana na uzembe binafsi kwa hivo uadilifu na siri ni kitu kizuri sana ambacho nakiitaji katika kazi zangu. Na kazi zangu hizi zinaniitaji sana niwe na uwezo wa kutatua matatizo, kwa sababu kuna changamoto mbalimbali zinatokea labda kuna kifaa kimeharibika ambacho kinahitajika. Lazima niwe na akili ya namna gani napata fundi namna gani ya kupata vifaa vya kurekebisha hicho kifaa. Lakini pia lazima niwe namna gani ili chochote kinachotokea niweze kusuruhisha. Mfano kazi yangu inahitaji kwamba kutambua changamoto mbali mbali. Sawa lakini pia kuchimbua na kujua vianzo vya matatizo. Mizizi ya tatizo ni lipi. Lakini pia kusaidia kama nilivosema kwamba utatuzi na suruhisha ambazo zinafaa kuhakikisha kwamba taasisi yangu sawa yaani maslahi ya taasisi yangu yanaendelea kuwa mazuri. Maslahi ya wafanya kazi wenzak yanaendelea kwa vizuri. Lakini pia muonekano wa taasisi yangu katika jamii inaendelea kulinda kwa namna itajika. Lakini pia naitajikuwa na uwezo wa kupanga na kusimamia muda. Maana bila kujua ratiba kama afisa ubora lakini pia kama afisa raslimali lazima nitakosea. Kwa hiyo naitaji kuhakikisha kwamba napanga kazi na kusimamia kwa muda hasa hasa hii itanisaidia kuhakikisha kwamba natelereza majukuma amboyo yanaitajika kwa ufanisi. Lakini pia kufuatilia ripoti mbali mbali na kuhakikisha kwamba malengo yaliowekwa na taasisi hasa hasa kwenye upande wa idara zangu za ubora na raslimali zinaweza kufanikiwa inavyotakiwa. Kwa hiti ni juzi au stadi ambao zanazitaji kuhakikisha kwamba naendelea na kazi. Lakini nikizikosa hizi stadi inamanisha sitatenda kazi vizuri na kazi zangu mwisho wa siku zitakuja kuniangusha na kuweza kufukuzwa kazi na kutafuta watu wenye ubora zaidi. Kwa hiyo kila siku huwa natenga muda natafakari hizi stadi. Ni stadi gani ambazo naona kama zinataka kupotea natafta namna ya kujifunza na kuendelea kuziweka kichwani. Lakini pia huwa natafuta natenga muda pia kuona namna gani na kujifanyia tathmini kweli hiizi stadi naendelea kuzitumia au kuna sehemu nimedorora kwa hiyo nikiona kuna sehemu nimedorora kwenye stadi mojawapo naanza kujitahidi kujifunza najisaidia kuendelea kuiweka kichwani. Naiwekea mkakati ili nihakishe kwamba, kadri ya muda unavyoenda stadi zangu zinendelea kunisaidia kwangu binafsi lakini pia nikiwa nalinda maslahi. Lakini pia nikiwa na linda afya yangu. Nikiwa nalinda kazi zangu lakini pia nalinda vipato yangu vyote. Kwa hiyo hizi ndo wa study ambazo zinnisaidia sana katika suala lakazi ambayo ninaifanya.

Ndio, napenda kupanda milima. Napenda sasa kupanda milima ambayo ni mikubwa, na milima maarufu sana. Nakumbuka nikiwa utotoni, nilipo kuwa, nilipo kulia, kulikuwa na sehemu kuna milima, kwa mbali. Kwa hiyo, nilikuwa napenda sana kuiangalia ile milima ilivyo na nilikuwa namwambia siku nyingi mama kwamba, naweza nikaupanda ule milima mama siku moja? Lakini alinikataza kwamba kule ukipanda kuna nyoka, sijui kuna wanyama wakali. Kwa hiyo, akawa ana nikataza sana. Kwa hiyo lakini, baadaye nikawa, nilivyo kua nikapata ujuzi mbali mbali, wa namna gani ya kupanda milima na ni vitu gani unahitaji kufanya. Unahitaji uwe na pumzi ya kutosha ili uweze kupanda milima maana, milima mingine unakuta juu kuna baridi sana ukilinganisha na usawa wa bahari. Kwa hivyo milima inakuwa mirefu muda mwingine inakuwa ya baridi. Kwa milima ambayo nina Ambato nishai kupanda kwanza mimi kama mimi. Nishai kupanda milima ya Uruguru. Kuna milima ya Uruguru inapatikana mkoa wa Morogoro, Tanzania, nishai kuipanda, na nilifurahi sana nilipofika kileleni. Nilikutana na baridi kali lakini pia ilinisaidia kuona mwonekano mzima wa mji wa morogoro. Mji mzima wote niliuona vizuri, lakini pia nilipata bahati ya kuona maporomoko ya maji huko milimani, lakini pia nilipata fursa ya kuona misitu na mimea mbali mbali ambayo yaani nilikuwa sijui kama siku moja nitakuja kuiona sehemu yoyote. Lakini pia, napenda kupanda milima kwa sababu ni shughli ya mazoezi pia ya mwili, kwa sababu nikiwa napanda milima, natumia nguvu, mafuta ile ni yale mafuta ambayo yako ndani ya mwili wangu. Yanayeyuka na kupata mwili mwepesi na naweza kuwa na afya njema, inazuia katika mashambulizi mbalimbali ya ya vitu ambavyo vinaweza kusabibishia magonjwa kama presha, kisukari na vitu kama vinginevyo. Lakini pia kupanda milima huwa kunanisaidia kufurahia mazingira asili kama nilivyo sema kuona miti, kuona maeneo mapya na vitu kama hizo. Lakini pia hii shughuli inanisaidia kwamba, natuza mawazo lakini napunguza msongo wa mawazo. Kwa mfano kama mimi, kipindi nasoma chuo kikuu, nilikuwa nikipata msongo wa mawazo au nikiwa na mawazo mengi, na sina mtu wa kumwambia, nilikua napanda milima huku nikiwa nimevaa vitu vya masikioni, nikiwa nasikiliza mziki. Kwa hivyo ilikuwa inanisaidia sana nikienda kule nikapata hewa safi, nikaona ule utulivu wa eneo husika, nikaangalia miti, nikasikiliza sauti za maporomoko ya maji ndani ya misitu. Lakini ule ubaridi pia unaopatikana kule na ule upweke wa peke yangu kukua kule. Ulikuwa unanisaidia sana msongo wa mawazo, yaani yale mawazo yanapotea, napata mwili lakini pia nafanya tafakali mbali mbali za kupata vyanzo, vya changamoto hizi ambazo zinanisabishia msongo wa mawazo, kupata vyanzo vya matatizo ambayo nimejikuta nimeingia. Hii yote ilikuwa inanisaidia kabisa kuhakikisha kwamba ninatulia na hii ni faida mojawapo ambayo nimejivunia na naendelea kujivunia kwa nini napanda milima. Lakini pia milima imenifundisha kitu kingine ambacho watu wengi hawakijui. Kwa mfano kwenye maisha kuna changamoto mbalimbali unakutana na sehemu nyingine kazi ni ngumu, lakini zinahitaji ustaimilivu na uvumilivu. Kwa hiyo kupanda milima pia kuna nifundisha kwamba niwe mtu mvumilivu, niwe mtu mwenye nidhamu, lakini pia niwe mtu ambaye nina umuhimu wa kupanga na kupanga vitu vizuri kwa sababu huwa naweka malengo. Huwa nataka kupanda mlima kuanzia hatua moja kuenda hatua nyingine. Lakini nisipokuwa mvumilivu, kwa sababu inahitaji inatumia nguvu kubwa, inahitaji pumzi, inahitaji mtu yaani afanye kazi apande kwa nguvu zaidi. Kwa hivyo nisipofanya hivyo mwisho wa siku najikuta kwamba nimeshindwa. Kwa hivyo nikiwa napanda milima napanda milima, najikaza navumilia nasema nitafika, najipa moyo. Kwa hivyo inanisaidia pia hata kwenye maisha yangu ya kawaida niweze kuwa mvumilivu, niweze kuwa mstahimilivu katika changamoto nyingi nyingi, huku nikiwa natafuta njia mbadala ya kuweza kusuluhisha, kwa hivyo hivyo ndio 'benefits' ambazo nimezipata katika ndio faida ambazo nimezipata katika upandaji wangu wa milima, na mpaka sasa hivi. Lakini pia nina mpango wa kwenda kupanda milima Kilimanjaro. Lakini pia nina mpango pia wa kwenda kupanda milima ya Everest. Ambayo ndio mlima mrefu duniani. Lakini pia nataka kupanda milima wa Atlas ambao unapatikana Morocco. Siku moja naamini nitakuja kuipanda hio milima na nitajivunia sana, na nitajiona mtu mkubwa sana katika swala la utalii. Pia milima ni utalii, na inafundisha vitu vingi sana pia. Kwa hiyo ndio hivo. Napenda sana milima, napenda kuipanda na ina faida nyingi sana.

Mi kati ya shati na t-shati kitu ambacho nakipenda, vyote navivaa lakini kitu ambacho nakipenda sana. Ni shati inaendana na mwili wangu lakini napenda kuvaa shati kwa sababu inanipa mwonekano ambao ni nadhifu lakini mwonekano wa heshima kutokana na kazi nazozifanya kwani mimi nafanyana kazi ya afisaa bora lakini pia nafanya Afisa La Silimari huwa inahitaji muda woti niwe naonekana. Niko msafi, niko muda wowote naweza kutana na wageni muda wowote naweza kaa nikaongea mbele za watu kwa hivyo shati kwangu linanifa sana kwa mazingira ya kazi yangu kwa sababu naingia kwenye mikutano mbalimbali lakini pia naingia kwenye matukio rasmi sehemu kama hizo zenye mikutano zenyi watu wenye hadhi kubwa shati lina ni linanisaidia sana kuhakikisha kwamba nakuwa kama watu pia nakua najiamini zaidi lakini pia linanipa kujisikia kujiamini kama nivyo sema na kuwakilisha vitu vyaangu au kwakilisha mada vizuri kwa watu wazima na watu wengi sana na pia lina nionisha kwamba mimi ni mtu ambaye na wajibika na mtu ambaye ninaheshima sana lakini pia kitu kingine amacho shati nalipendea huwalinisaidia kuonyesha umakini na umaridali wangu linanifanya niwe vizuri sana yani na nifanya unanitafautisha na watu wengine huwalinisaidia sana kuonyesha nidhamu umakini na mwonekano wangu unakuwa mzuri na unekana pia ni mtendaji wa kazi mzuri na zaidi na zaidi na kuwa linanipa athi kubwa sana lakini pia tisheti inalipenda kwa matumizi ya kawaida kama wapumziko, safari fupi lakini pia nyakati za burudani tisheti pia zinipendeza japo kwenye semu za burudani tisheti ndo sehemu nzuri ya kulivaa mfano kama ni semu za mazoezi unavaa tisheti, huwezi vaa shati haipendezi lakini semu za kukimbia semu za kucheza magimu ya kwenye simu. Inasaidia sana kuhakikisha kwamba unaweza ikawa safi kwa sababu t-shiti yenyewe sifa yake ya sasa kwanini inapendeza kwenye mazoezi. T-shiti ni nyepesi pia inapendeza wakati wa joto. Kwa sababu ni nyepesi siyo nzito kwa hiyo hata kutoku inakuwa ni kidogo lakini joto pia inakuwa mchana ukivaa shati. Ya sasa shati inamikono mirefu inakuwa ni changamoto sana lakini t-shirt yenyewe haifai kwenye shughuli rasmi kama niivyosema inafurahisha sana kwenye sehemu za michezo ukilinganisha na kuvaa shati lakini shati lenyewe linasaidia sana sehemu nyingi nyingi nyingi sana hasa sehemu ambazo ni za official wanasema sehemu rasmi. Kwa hiyo t-shirt naipenda hasa sasa kwenye upande wa mazoezi. Ndo napenda kuvaa lakini shati nalipendelea sana. Kwa sababu ya kazi zangu nasema ambazo nazifanya kazi na hinitaji niwe na kutana na watu wakubwa. Watu rasmi ni wena naingia kwenye vikao mbalimbali. Na kuhakilisha mada kwa shati. Kwa upandu wangu linakuwa ni bora ukilinganisha na t-shirt.

Nishawahi kutembelea ziwa, nishawahi kutembelea pia mto. Ziwa mbayo nishawahi kutembelea ni ziwa Victoria, mbalo linapatika Tanzania. Hilo ziwa Victoria limeganyika, linatumiwa na nchi zaidi ya moja. Inatumiwa na nchi tatu mbayo ni nchi ya Tanzania, nchi ya Kenya na nchi ya Uganda. Japo ziwa Victoria liko kubwa sana upande wa Tanzania. Then kinachofuata mbao inaneo kubwa ni ya Uganda na Kenya inakipande kidogo sana cha hilo ziwa. Ni mependa nishai kutembelea hizo sehemu na kwa nini nilitembea ziwa Victoria Victoria lina mandhari makubwa. Lina kivutio kimoja mbao kuna jiwe lina ning'inia. Juu ya jiwe jingine halijashikiliwa na mwamba, halijashikiliwa na mti, halijawekewa zege yoyote. Lakini ni jiwe liko juu linaning'inia kwahiyo niliwahi nilienda pale kujionea kwa macho yangu kwamba kweli hichi kitu ni kipo au ni uongo kwa hiyo nilitokea kujifunza kwamba kuna miujiza ya Mungu ambayo hadil eo, hakuna mtu yeyote ambae ashawahi kujua ni kwa nini lile jiwe lina ning'inia hata ukijaribu kulisukuma, halidondoki kwa namna yoyote. Lipo tulimejishikiza na lina ning'inia kwa hiyo ndio sehemu ambayo nilisha wahi kwenda kulitembea. Lakini ziwa jingine nishawai kutembelea ni ziwa nyasa. Lakini pia ziwa malawi mbao linapatika na kusini mwa Tanzania. Kusini mwa Afrika mbao linapakana na nchi ya malawi na nchi ya Tanzania. Ni ziwa mbalo ni refu lakini lina kina kirefu sana sana sana. Lakini pia ziwa tanganyika ambalo hilo ziwa ni refu kuliko maziwa yote Afrika. Lina kina kirefu sana kwenda chini. Nakule wanapatika na samaki ambao ni wanene. Wakubwa ambao huwa na wapenda sana kuwala kwa kutumia ugali unakula ugali na dagaa au lakini pia inaunganisha nchi tofauti tofauti inaunganisha nchi ya Tanzania na pia inaunganisha nchi ya kwa hiyo inatumika kama njia moja wapo wa kusafiri kwa nini napenda kutembelea maziwa, napendakutembea maziwa kwa sababu cha kwanza ni kivutio ninafanya utalii, ninajifunza vitu vingi kutoka kule laakini pia kilicho nifanya nitembelee maziwa kutembelea sehemu za ziwa, sehemu za mito. Ni kwamba najifunza vitu vingi, najifunza na mna gani umbaji wa mungu ulivyo mkubwa. Na una vutio mbalimbali mpya. Napata elimu mbalimbali kutoka kwa wale watu ambao wananiongoza, wananielekeza. Lakini pia naweza kujifunza vitu vingi ambavyo nikikaa nyumbani siwezi nka jifunza zaidi. Kwa mfano kuna sehemu unakuta maji ya nabadilika rangi. Na sehemu ingine maji haya badiliki rangi. Kuna kuwa najua kwamba hawa kumbe hii sehemu ni kitu hiki ikitokea inamaanisha ni kitu gani, lakini pia nimeshawai kutembelea mito tofauti tofauti, mto ambayo nimewahi tembelea na nimekaa kwa mdu mrefu eneo ile. Ni mto nile ambao unanzia Rwanda unaenda mpaka misri unaenda kumwaga kwenye bahari ya sham. Kwa nishai kutembelea, sasa nimetembelea upande wa inaitwa mto kagera ambao ni mto nile. Unapatikana Tanzania mkoa wa kagera nishai kufika pale ni kaona ni mto mrefu sana. Na tuseme ndio mto mrefu zaidi Afrika nzima. Una maji mazuri, una kina kirefu na ndani yake kuna samaki sana. Kuna samaki wengi wengi wengi wengi sana. Lakini cha kushangaza ni kwamba huo mto una rangi tofautofauti. Yaani kuna sehemu ukifika maji yanakuwa ya buluu. Kuna sehemu ukifika maja yanakuwa meusi. Kuna sehemu ukifika maji mengine yanakuwa tu ya kawaida. Kwa hiyo ni kivutio kimoja wapo pia. Kina chojivunia y kutembelea. Kwa hivo hizi ndio sababu ambazo inanifanya nitembelee maeneo kama haya kwa waashauri wengine pia naweza wakatembelea wakajifunza vitu vengi.

Nilishawahi kununua tiketi kadhaa za tukio au za matukio mbalimbali. Na kwanini nimenunua tiketi na kununua tiketi kuna faida gani? Kuna faida kadhaa ambazo huwa zinasaidia katika kununa tiketi. Cha kwanza, nikinunua tiketi huwa inanipa uhakika wa kwamba nitaingia sehemu husika au sehemu ya tukio husika bila ya usumbufu wowote. Maana nikishanunua tiketi mapema. Muda wa kuingia kwenye ukumbi au kwenye sherehe hiyo inakuwa ni rahisi na ninaepukana na migogoro au migongano au misukumano mbayo huwa inatokea hasa hasa kwa watu mbao hawajanunua tiketi na wanaenda kwenye tamasha hilo au tukio sehemu husika. Kwa mfano kama kwenye viwanja vya mpira watu wakishanunua tiketi mapema inakuwa ni rahisi kuingia ndani kuliko yule. Ambaye mtu unaenda kununuua tiketi siku ya tukio huwa wana kunakua na msongamano huwa kuna ugumvi kwahiyo kutokana na hiyo vitu mimi huwa nanunua mapema na hakikisha kwamba nimekaa nayo na ninakuwa vizuri. Kwahiyo naepukana sana na misongamano na tabu ambazo hazina, maana lakini pia tiketi napenda kuzinunua kwa sababu zinanifanya mambo yangu yawe rahisi na yapangwe rahisi kwa mfano kwenye mechi moja hapa ya dabi ilitokea ilikuwa ni Young Africans na Simba sport club hapa Tanzania. Zilikuwa zinacheza sawa mpira wa miguu hapa Tanzania, wasaa au kwenye tamasha moja wapo kati Harmonize na Diamond walikuwa wana wanaweka tamasha moja wapo, kwahivyo nilivyo nunua tiketi mapema iliniwia rahisi nikajua wapi naenda kukaa, nikaenda vizuri, nikafika mapema nikajua kwamba nakaa eneo gani nikaenda nikakaa pale kwahiyo niliepukana na ile vurugu, msongamano wa maeneo ya, ya, ya ya tamasha au maeneo ya, ya, ya uwanja wa mpira kwa mfano. Kuna kipindi nilichelewa kununua tiketi nikaenda kupewa tiketi inayoonyesha mimi nipo VIP lakini VIP yote imejaa imebaki tu sehemu ambayo mbayo sio watu rasmi au sio VIP, kwahiyo hii nikinunua tiketi inanisaidia sana niweze kupata taarifa zaidi na kujua kwamba mimi naenda kukaa sehemu gani na kurahisisha mambo yangu vizuri. Lakini pia inanisaidia sana tiketi kununua, kupanga, kupanga muda wangu au taarifa zangu au kuona namna gani muda naweza kuupangilia kwasababu nikinunua tiketi nitajua muda wa tukio, nitajua tukio litachukua muda gani, kwahiyo inanirahisishia mimi pia kupanga ratiba yangu ya siku na kujua kwamba nifanye kazi zangu mpaka saa ngapi na niweze kufika sehemu husika tika saa ngapi ili niepukane na usumbufu lakini pia itanisaidia kuhakikisha kwamba kazi nyingine zote nazifanya vizuri kwa mpangilio unaotakiwa bila kuathiri hiyo burudani au hilo tamasha lakini pia kuathiri utendajikazi wangu au sehemu ya kazi inanisaidia sana kurahisisha mambo yangu na kuweza kuweka ratiba yangu vizuri na nikifanya hivyo nakuwa sina presha ya kutafuta tiketi siku hiyo hiyo pia lakini pia ina nisaidia sana hasa hasa kwenye matamasha makubwa na mechi maarufu. Kwa mfano kama dabi ya, ya, ya ya Young Africans na Simba huwa inakuwa na watu wengi kwahiyo inanirahisishia mimi kupata tiketi yangu na kupata uhakika kwamba nitaenda kupata hiyo burudani lakini pia inanifanya nijisikie sehemu ya tukio lenyewe. Yaani nikiwa na ile tiketi kwa mfano au nichukue mfano wa matamasha ya Tanzania au mechi za ligi kuu ambazo huwa zinachezo au matukio mengine ya kijamii nikinunua tiketi kunanifanya nijisikia kwamba nimehusika moja kwa moja hata kama nisipofika nimehusika moja kwa moja kwamba nimechangia watu wengine lakini pia nimejumuika na watu ambao na wapenda katika tukio na hii inanifanya niongeze furaha, niwe na furaha kubwa, niwe na mshikamano lakini nionekane pia kwenye jamii mimi ninajali na ninaheshimu vitu vingi kwa mfano kama siku moja nilienda kudhululia tamasha la nyimbo za injili, kuna msanii moja alikuja kutoka nchi za nje hilo tamasha ki ukweli nilikutana na watu wengi, nilipata furaha sana katika tukio hilo, lakini kwanini ni tiketi ilisaidia kununua mapema na nikaweza kuingia pale. Na nilipata nafasi kabisa yakuongea na huyo msanii mkubwa maarufu kwasasabu nilikuwa nimenunua tiketi ya VIP, kwahiyo VIP muda wa tamasha alikuwa anapita VIP anaongea nao kwahiyo mimi nilipata bahati ya kukutana na uyo msanii ambao nilikuwa sitegemei kama siku moja nitakutana nae uso kwa uso nilikutana naye, nilisalimia naye kiukweli nilijisikia faraja sana na nilifurahia sana iyo siku, kwahiyo kununua tiketi ni kitu kizuri na kinasaidia kurahisisha mambo mengi.

Mimi binafsi napenda kuandika kwa kutumia kompyuta. Ukilinganisha na kuandika kwa mkono japo kuna sehemu inanilazimisha niandike kwa mkono. Lakini napendelea sana au napenda sana kuandika kwenye kompyuta. Kwa sababu zifuatazo kuna sababu nyingi ambazo zinanifanya nipende kutumia kompyuta. Sababu moja wapo kompyuto inairahisishia kazi na inafanya kazi we ya haraka kwa mfano nikiandika ripoti au barua au kazi ndefu naandika kwa muda mfupi na namaliza mapema. Bila kuchoka ukilinganisha na kuandika kwa mkono lakini faida nyingine ambayo napenda kutumia kompyuta ni kwamba kompyuta inanipa uhuru wa kuweza kufanya marekebisho kwa mfano ono nikiwa naandika kwa kompyuta naeza nikakosea neno, nikafuta na nikaliandika vizuri lakini kama nimeandika kwa mkono inamaanisha lazima nikate, nikate hilo neno then nikisha kata hilo neno ndo naweza sasa, nachafua nakuta naanza kuchafua chafua hizo karatasi lakini kama ni sentensi nzuri na imekosea naweza kaiandika au kama ni neno naweza naweza nikaliandika na nikalisana nakaliweka vizuri bila kuwa na wa shida na wasiwasi wowote. Lakini ukiangalia kwenye upande wa kuandika kwa mkono. Inasaidia pia kukumbuka mambo mengi. Hasu hasa kwenye vikao au katika kuandika mawazo ya haraka. Kuandika kwa mkono kunasaidia sana ukilinganisha na kompyuta kwa hiyo nikiwa nipo kwenye vikao nipo kwenye seminar napenda sana kuandika kwa mkono kwa sababu navyokuwa naandika nakuwa nahusisha akili na tukio husia nikiwa naandika kwa mkono inakuwa ni rahisi sana na malengo. Yangu mara nyingi huwa napenda kuiandika kwa mkono inakuwa ni faida kuliko kuandika kwa kompyuta. Lakini kwenye upande ya kuandika kwa mkono ni rahisi pale teknolojia haipo. Kwa mfano nikienda sehemu ambapo hakuna mtandao au sina kifaa cha cha kompyuta, labda sina laptop inanilazimu niandike kwa mkono. Kwa ina yenyewe pia ina faida kutokea na sehemu husika. Lakini kitu ambacho kinanifanya niwe rahisi pia ni kutumia kompyuta ni kwamba naweza nikaandika vitu vingi na naweza nikaiambia kompyuta inisaidie kuandika. Mfano kompyuta naweza nkaiambia nikatamka maneno yenyewe ikaniandikia bila hata mimi kuanza kuangahika. Lakini siwezi nkaiambia karatasi inieleze kitu. Lakini niki kompyuta naweza nkaiere nikaiambia na ikanipa maandidishi mazuri tu mazuri na ikawa na faida zaidi ndo maana naipenda kuandika kwa kompyuta ukilinganisha na mkono.

Mchezo wa bao ni mchezo mzuri sana, na huu mchezo unapendwa sana kuchezwa na wazee na ni michezo ambayo ni ya asili ambayo walikua wanatumia sana kipindi cha zamani kukutanisha wazee wa familia tofauti tofauti na walikuwa wanatumia kama burudani ya kujiburudisha baada ya kufanya kazi ya sasa kipindi cha jioni. Kwa hyo nilkua nikishuhudia wazee wangu wakicheza bao kipindi bado niko mtoto ambapo walikuwa wanawekeana hadi hela kwamba atakayeshinda atapewa zawadi fulani. Kwani nimeshudia sana wazazi wangu hasa baba yangu mzazi akiwa anacheza huu mchezo wa bao na alikuwa kweli ni maili wa kucheza hiyo wakucheza wanaweza wakacheza mpaka masaa manne hadi matano na walikuwa napenda sana kuchezea semu ya kivuli. Kulikuwa na sehemu, makutano ambayo yalikuwa yana bao zuri sana ambalo wanacheza kwa kupeana zamu yule anayishinda, ndo anatoka, anafuata mwingine mpaka anapatika na yule mshindi ambaye atakuwa amewashinda wote kwa hiyo likuwa ni mchezo ambayo unakutanisha wazee, unaoweka pamoja unawaonyesha ushirikiano, unawaonyesha upendo lakini pia wanaburudika na kupata semu ya kutuliza mawazo pia kwa hiyo mchezo mbao nimeushuhudia sana ukiwa unatumika sana katika mazingira yangu niliokulia. Lakini kwa upande wangu mimi bao nishawai kucheza mara chache sana. Japo mi sio mpenzi sana wa bao kwa sababu naamini kwamba mchezo wa bao ni watu wazima. Japo wa sasa ivi watu hata vijana wanatumia, wanacheza vizuri na wengine wanacheza hadi wanautumia kama sehemu japo ya kuzarisha kipato. Kwa hiyo naupenda, japo siyo mpenzi sana wakucheza. Japo nina ndugu zangu wanautumia sana, wanacheza sana na ni mahiri sana katika kucheza huu mchezo na unawaburudisha na ni kweli unasaidia katika saikolojia kwa sababu uchezaji wa ubao. Unausisha sana kutumia akili, kutumia mipango, kutumia uzoefu mzuri wa namna ambavyo unaeza ukashinda. Kwa hiyo, zile nguvu, zile akili ambazo unazitumia katika kucheza bao zinaeza pia zikakusaidia maishani katika kupanga mipango mbali mbali au kutatua matatizo mbali mbali. Kwa sababu inatumia ubongo, inatumia akili wwwa hiyo hata mipango ya kawaida ya mtu binafsi. Naeza ikamsaidia katika kuhakikisha kwamba anapanga hiyo mipango. Na wacheza bao wengi kiukweli ni wako vizuri katika kufikiria. Ni wako vizuri katika kupata suluhisho za matatizo mbali mbali. Kwa hiyo nawashauri vijana wengi waendelee kucheza nami pia nitatafta namna ya kuweza kupata sehemu nami niweze kucheza. Ili niweze kuongeza uwezo wangu wa kufikiria, uwezo wangu kupata suluhisho mbalimbali za matatizo na kuendelea kujiboresha zaidi. Lakini mchezo ipo mingi, mi napena mchezo wa mpira na ambao naucheza sana nacheza sana mpira na ndo mchezo ambao naufurahia na mchezo ambao naufatilia sana na timu nyingi ambazo nazifatilia. Lakini mchezo wabao bado haujapewa nguvu sana kwenye jamii hasa hasa kwenye upande wa kuitumia kama kipato cha fedha ukilinganisha na michezo mingine kwa mfano kama mpira wa miguu, ukilinganisha mpira wa pete, ukilinganisha na mpira wa kikapu. Hii michezo mingine imepewa nafasi kubwa sana na inawaingiza hela nyingi sana kwa watu. Lakini ukiangalia mchezo wabao ambao ni wa zamani sana ni wa enzi pia ni wa mababu zetu. Unaonekana ni mchezo ambao ni wa asili sana. Ukilinganisha na michezo hii mingine. Kwa hiyo, nashauri pia viongozi mbali mbali na tahasisi ambazo zinasimamia michezo. Ziweze kufikiria namna gani ya kuweza kuboresha huu mchezo na kuufanya uwe mchezo ambao ni rasmi. Na mchezo ambao unaeza ukaingiza kipato kwa vijana, kwa wazee hata kwa watoto pia, kwa sababu ni mchezo kama michezo mingine na pia inaweza kupewa fursa ya kuhakikisha kwamba unaboreshwa na unajulikana sana kwa watu, kwa sababu kuna watu wengine hawajui mchezo wa bao wanauskia tu kwenye vitabu vya vya mababu. Wakiwa wanasoma historia lakini wachache sana ambao wanajua mchezo wa bao hasa hasa wale wanaokaa vijiweni kwenye mitaa ya chini. Lakini watu wenye mali watato wa wenye magari. Watoto wa wenye matajiri hawajui huu mchezo. Kwa hiyo nilikuwa naomba. Mashirika, tahasisi ambazo zinasimamia michezo ziweze kuongeza chachu zaidi ili huu mchezo upate thamani na wenye waweze kutambulika, na utambulike zaidi na uweze kutengeneza kipato kwa wazee na watu wengine wote kwa sababu na wenye ni mchezo kama mchezo mwingine utoe fursa zaidi na unajenga sana kisaikolojia, unaweka hali ya utulivu ya ubongo, unaleta ushirikiano na pia unaweza kuunganisha jamii moja na jamii nyingine kwa hiyo ninaupenda japo siuchezi sana kulinganisha au siufutaliii sana kulinganisha na michezo mwingine.

Teknolojia ya sauti naitumia sana na naipenda kwa sababu inanirahisishia pia wakati nikiwa nafanya kazi nimechoka huwa inanisaidia kuhakikisha kwamba inanisomea jumbe mbalimbali kwa mfano kama ninasoma ripoti huwa naweka kwenye mtandao inanisomea nasikiliza ripoti inasemaje kwa hiyo inanirahisishia kutumia muda mfupi katika kusoma hizo ripoti lakini pia kama ni email au barua pepe pia huwa inanisomea kuwa inanirahisishia kazi kabisa ukinilinganisha pale ninapokuwa nasoma mimi mwenye barua moja au barua pepe moja au ripoti moja na nyingine kwa hiyo inakuwa inanirahisishia kazi lakini pia inanisaidia kuokoa muda na kupata muda zaidi wa kufanya vitu vingine kwa mfano kama nina ripoti sita au tano naweza nikazisoma hizo ripoti ndani ya dakika kumi hadi kumi na tano ambapo ningetumia yaani kwa kutumia hiyo teknolojia ya sauti lakini ningetumia macho yangu mwenyewe kusoma ripoti hizo sita inaweza kunikuta natumia muda mrefu zaidi ya masaa matatu au mawili au moja na nusu ambayo ningeweza kupata muda mwingi huwa inanisaidia napata muda mwingi wa kufanya kazi nyingine lakini pia ni rahisi na ni rahisi kutumia unaweza ukatumia kiwepesi sana ukilinganisha na kusoma kwa hiyo unaweza ukaweka hapo ikakusomea vizuri na ukaelewa. Lakini pia hii teknolojia ya sauti ninayoitumia nyingine natumia sauti katika kujifunza vitu mbalimbali kwa mfano kuna teknolojia ya sauti ya artificial intelligence akili mnemba ambayo yenyewe ni Copilot ambayo Copilot sehemu yake ina sehemu ambapo unaweza ukabonyeza ukaweza kuongea na hiyo akili mnemba unaweza ukaiuliza maswali ikakujibu kiwepesi. Na mkaongea lugha zaidi ya moja kwa hiyo inaweza kunisaidia kuhakikisha kwamba najifunza vitu kwa kusikiliza lakini pia navipata kwa muda mfupi ukilinganisha na kuandika kwa hiyo teknolojia ya sauti inanisaidia sana katika hayo mambo lakini pia kitu kingine teknolojia ya sauti naitumia sana pale ninapokuwa na mawazo naweza nikasikiliza miziki naweza nikasikiliza maneno nikaongea na akili mnemba ikawa inanisaidia kuniliwaza kunipa njia ambazo naweza kuzitumia. Kunishauri ni vitu gani niweze kuvifanya ili nihakikishe akili yangu inakaa vizuri yaani inarudi kwenye utulivu na kuwa na amani na nakuwa na furaha kwa hiyo pia inanisaidia sana katika hiyo idara lakini pia kwa sasa hivi teknolojia ya sauti inasaidia siyo mimi tu lakini pia inasaidia katika jamii ya sasa kwenye vyombo vya usafiri. Inatoa taarifa kuhusiana na vituo kama umetoka kituo kimoja kwenda kituo kingine. Taarifa zinatumwa unasikia hiyo sauti kwamba kama umetoka kituo kimoja mpaka kingine inarahisisha pia kuhakikisha kwamba watu wanaosafiri hawapotei kwa namna gani kituo kikifikiwa au kikikaribwa kinasema kwa mfano nimeshuhudia hii teknolojia ya sauti ikiwa ikiwa inatumika kwenye safiri mbalimbali, kwenye vyombo vya kusafiri mbalimbali. Kwa mfano nimeona kwenye train ambapo kila kituo ambacho kinakaribia inafika inasema na mtu anashuka katika kituo hicho. Lakini pia nimeona kwenye mabasi makubwa ambayo husafiri kutoka mkoa mmoja hadi mkoa mwingine. Kuna pia hizo teknolojia za sauti ambazo zinasaidia pia kutoa maelezo, kutoa maelekezo ndani ya eneo. Lakini pia nimeziona hizo teknolojia katika sehemu za mabasi, sehemu kwenye vituo vya mabasi wana sauti hizo za, wana hizo teknolojia za sauti ambazo zinasaidia katika kurahisisha utoaji wa taarifa eneo husika lakini pia kutoa taarifa kwa watu wengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ni kitu kizuri, ni kitu ambacho kinasaidia na nakitumia sana katika maisha yangu ya kila siku na ina faida zaidi kuliko hasara kwa hiyo namshauri kila mtu ambaye anaweza anaweza akaitumia ina faida nyingi ukilinganisha na hasara.

Mimi napotokwa na tatizo nikiwa kazini. Namna ambavyo nalishambulia hilo tatizo au namna ambavyo nalichukulia. Kwanza nahakikisha kwamba hilo tatizo chanzo chake ni kipi. Kwa hiyo lazima niangalie nikae chini nijue chanzo ni kipi je hiki chanzo ni ya kusingiziwa. Hiki chanzo ni kweli mimi ndo mhusika au kuna mhusika mwingine ambaye anahusika na hilo tatizo. Kwa hovo hii inanisaidia sana kutambua chanzo kikubwa cha tatizo kabla sijaraumu au sijachukua maamuzi mengine yoyote. Kwa hii inanisaidia kujua ni namna gani hichi kitu kimetokea. Lakini pia naangalia hii tatizo limewaathiri wa kina nani. Lazima niangalie je hili tatizo ambao limetokea limewaathiri kina nani au linaenda kuwaathiri watu wa aina gani. Kama ni ndugu, wangu ndugu zangu, kama ni wafanyakazi wenzangu, kama ni wateja wangu au kama ni wagonjwa wenzangu, wagonjwa wa eneo husika. Kwa hiyo lazima nipate kujua linawaathiri watu gani. Sasa baada ya hapo sasa silaumu mtu. Sipendi kukimbiri kukimbiria lawama kwa sababu tatizo linapotokea ukiweka lawama huwezi ukapata suruhisho hata siku moja. Kwa hiyo nachokifanya nahakikisha kwamba nimetafuta suruhisho, ni namna gani naweza nkalisuruhisha. Kwa hiyo njia zipo nyingi za kutafuta suruhisho, naweza nikakaa chini, nikafikiria mwenyewe suruhisho, na namna gani hilo tatizo naeza kulifanya, kulitatua na kuhakikisha kwamba mambo yameenda vizuri na hali imerudi kawaida. Kwa sababu njia ya kutafuta suruhisho, ni nzuri sana na inaleta amani ukiachana na kulaumu. Kwa sabu ukilaumu, inamaanisha unayakimbia majukumu wala haujali na hautaki kuchukua hatua kwenye hicho kitu. Kwaio inaeza ikaleta madhara makubwa sana. Kwaio nachokifanya lazima nitafute suluhisho. Suluhisho naeza nikalitafuta kwa kuongea na mtu, anishauri, nijue ni kitu gani cha kufanya, na kuhakikisha kwamba hiyo changamoto au hilo tatizo lililotokea, niweze kulitatua. Lakini pia ni tatizo la kifaa lazima nitatafua wataalam ambao wanaweza kulitatua kuhakikisha kwamba hilo tatizo limesuruhishwa na kama ni vifaa ambavo vinatumika kwa wagonjwa vinaenda kufanyiwa ninaweza kupata suruhisho na kukaa vizuri mwisho wa siku linakaa bila changamoto yoyote na natatua kwa namna hivo. Lakini pia kama linahitaji uweredi zaidi wa kusoma na kujifunza zaidi nitaingia mtandaoni nitawauliza mitandao ya kijamii nitatafuta taarifa zaidi mpaka pale nitakapo lweza kupata suruisho sahihi. Lakini pia likitokea tatizo pia kama ni la kwenye idara yangu au idara ya mtu. Lazima niwape taarifa wa kuwa idara wajue kwamba kuna changamoto ambao imetokea. Kuna tatizo ambalo limetokea na tunashirikishana kuhakikisha kwamba tunapata suruisho. Maana ukificha tatizo inakuwa ni changamoto. Ukificha tatizo itaendelea kuwa kubwa na mwisho wa siku unaeza kuleta athari kubwa. Ukilinganisha na ungelisema na ungepata suruhisho Kiurahisi. Kwa hivyo mi sio mtu wa kuficha matatizo hasasa ya kazini ni mi napenda kutoa taarifa. Ili kila mmoja ajue kipi kinaenderea na ajue namna gani anaweza akasaidia kuhakikisha kwamba hilo tatizo Linatatuliwa. Na mimi sipendi rawama kuna watu wengine matatizo yakitokea. Anayakimbia. Pia nawalaumu wengine awa anawasukumia wengine. Awa anajitoa anajifanya kwamba yehe hahusiki. Hii tabia huwa ni mbaya katika matatizo yakitokea kwa inaonyesha kwamba wewe sio mtu mvumilivu. Wewe sio mtu anayechukua hatua lakini kisiwa mtu ambayo na wajibika kwenye tatizo ambayo umelisababisha huwa nahakikisha hivyo vitu vyote nimeviweka sawa. Na hizi ndo njia ambazo nazitumia sana. Nikiona ni kubwa sana. Naenda kuwakilisha kwa mwajiri wangu kabisa. Nione namna gani yeye atakavyoamua kama ni tatizo kubwa sana ambao linahusisha labda taasisi za nje pia. Labda kama ni osha. Labda kama ni tiarae. Kama ni shirika lolote ambalo linahusika na hilo tatizo nitawatumia taarifa mfano. Kama ni tatizo la umeme. Lazima nitawasiliana na watu wa tanesko. Kama ni tatizo la maji nitawasiliana na watu wa dawasa au watu wanaohusika na maji watakuja kulitatua na kuhakikisha kwamba hali inarudi kama kawaida kwaio hizi ndizo njia ambazo huwa nazitumia na ndio namna ambavyo huwa nashambulia matatizo ambapo yanapotokea katika sehemu zangu za kazi kwaio hizo ndio njia sahihi ambazo nazitumia.

Masomo ambayo nilikuwa nayapenda nikiwa shuleni. Somo ambayo nilikuwa nalipenda sana la kwanza. Kwanza shuleni tunajifunza vitu vingi. Shule ni sehemu ambayo inakukutanisha na watu wengi ambayo wanahitaji elimu na kuelewa vitu tofauti tofauti. Na haya masomo yapo kwa ajili ya kuhakikisha mtu anapata uelewa mkubwa kwenye hali mbalimbali na kwenye tasnia mbalimbali. Kwa mfano mimi kipindi niko level, mpaka sekondari ya juu, nilikuwa napenda masomo mawili, matatu. Somo na kwanza ambalo nilikuwa nalipenda sana, nilikuwa napenda somo jiografia. Kwa sababu gani nikuwa nalipenda, ni somo ambalo lilikuwa linaonyesha uhalisia. Tunajifunza vitu ambavyo, naweza nikaviona kwa macho, naweza nikavishika, naweza nikavihisi kabisa kwamba ndo hicho. Kwa mfano niko na topiki moja hapa ambao nilikuwa naipenda ilikuwa inaongelea miamba. Kwamba na kuelekeza kwamba kuna aina ngapi ya miamba, kuna miamba migumu, kuna miamba mepesi, kuna miamba ya chumvi. Lakini pia nilikuwa kufurahia kujifunza aina za maji. Kuna maji mepesi, kuna maji magumu, kuna maji malaini. Ni vitu ambavyo vilikuwa vinanisaidia kujua kwamba ni kiingia mtaani. Naweza nikaona kwamba haya maji mepesi, haya ni maji magumu. Lakini pia kwenye jiografia tulikuwa tunajifunza ni namna gani ya kuweza kujua aina ya mito. Na mito ipo mingapi, unajua mito inafanya kazi gani, faida zake, hasara za mito, nilikuwa nazijua pia. Lakini somo jingine ambayo nilikuwa nalipenda sana ni la biolojia. Kwa nini nilikuwanalipenda biolojia? Biolojia ilikuwa inaniongezea uwanja mpana wa uelewa, wa namna gani, wanadamu, mwili wake unavyofanya kazi. Kwa hivyo inanisaidia kujua mifumo mbali mbali ya binadamu. Kwa mfani kama mfumo wa moyo, mfumo wa mzunguko wa damu, mfumo wa figo, mfumo wa mmengenyo wa chakula, mfumo wa neva, lakini pia namna gani ubongo unafanya kazi. Kwa hii kunisaidia pia kujua ni athari zipi au ni vitu gani nikivifanya vinaeza vikaharibu hiyo mifumo, isifanye kazi vizuri, lakini pia nitahathari gani nizuchukue kwa kisha kwamba hii mifumo inafanya kazi kadri inavyohitajika. Lakini kitu kingine nilichokuwa na kifurahia kwenye somo la biolojia ni kwamba nilikuwa najifunza elimu kuhusiana na magonjwa mbali mbali. Kwa mfano kama malaria, typhoid, homa ya ini nilikuwa najifunza kwamba ni namnagani malaria inaambukizwa. Nilikuwa najua kwamba wadudu wanasababisha malaria, mbu wanasababisha malaria, aina ya anopheles, wanazaliana wapi. Na ni namna gani ya kuweza kuwadhibiti ili wasizaliane sana na ni dawa gani ni nzuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba naweza kupona ugonjwa kama ukinipata na ni mazingira gani nastahili nisiwepo kwa ajili ya kujikinga na ugonjwa kama huo lakini kuna ugonjwa kwa mfano kama UTI au Typhoid namna gani naweza kujikinga nayo kwa kujizuia kunywa maji machafu kula vyakula ambavyo ni vichafu hivi vitu vyote nilikuwa najifunza kupitia biolojia kwa ajili ya kuilinda afya. Lakini pia nilikuwa najifunza kwenye topic mbali mbali nyingine kwa mfano kuhusiana na ugonjwa wa ukimwi. Namna naweza nikajikinga na ukimwi ni vitu gani au ni njia zipi naweza kuzitumia ili nisipate ukimwi. Na kama nishapata ukimwi ni dawa gani naweza nikazitumia hili nisiweze kuwaambukiza wengine lakini pia nisiendelee kushambuliwa na hivyo vijidudu ndani ya mwili wangu. Naona. Kwa hio nilikuwa napata elimu kubwa sana kupitia somo la biolojia. Lakini pia kwenye kemia kwa kiasi chake, nilikuwa najifunza vitu vingi vya pharmaceutical zao, tunasema vya famasia. Kujifunza aina za dawa, dawa zinatengenezwaje, na ndani ya dawa kuna vitu gani, kuna viambata gani vinakuwepo, na ni namna gani hivyo viambata vinaenda kupambana na magonjwa ndani ya mwili. Kwa hiyo nilikuwa najifunza kwa mfano kama aspirini, paracetamu, nilikuwa najifunza kama kafein, DNS. Namna gani haya madawa yote yanasaidia kuhakikisha kwamba mtu anaweza kupona. Kwa hio ni masomo ambayo nilikuwa nayapenda sana. Lakini pia somo jingine ambalo nilikuwa nalipenda sana ni somo la hesabu lilikuwa linanisaidia kuhakikisha kwamba naweza kupangilia budget. Najua kujumlisha, najua kutoa. Najua kuzidisha, najua kugawa. Najua vipeo vya pili. Na namna gani ya kupangilia ratiba zangu. Namna gani naweza kupangilia budget yangu ya maisha yote na siwezi kupata hasara na ilikuwa inanisaidia namna gani pia ya kupiga mahesabu ya taasisi. Ilikuwa inanionyesha namna gani naweza nikatafuta faida na hasara katika biashara. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho nikuwa nakifanya na ndo masomo ambayo nilikuwa nayapenda sana kazini na ni shuleni na kazini pia inanisaidia sana mpaka sasa hivi. Inajivunia sana kuendelea kuyapenda hayo masomo.

Kiuhalisia kwangu mi napenda mahali ambapo ni kimya. Napenda sehemu ambayo imetulia ambayo haina makelele sana. Kwa sababu kwanza mimi ni mtu ambaye mkimya, ni mtu mstarabu sana, ni mtu ambayo asiyependa kelele, asiyependa buksi, asiyependa malalamiko, asiyependa magombano. Kwa hiyo mahali ambapo kuna makelele, huwa sipendi kwa mfano. Kwenye viwanja vya mpira, ambapo kuna makelele mengi, siwezi kukaa kwa sababu nitajiskia vibaya, kichwa kitaniuma, nitakuwa na mawazo. Sitafurahia kikweli nitaona kama nimejinyima uhuru. Lakini maeneo mengine ambayo yana kelele ni kama ukienda sehemu ya bar. Sehemu wanapouza mapombe, wanapolewa. Sehemu kama hizo, mimi siwezi nikakaa. Kwa sababu makelele, unaweza kujikuta mnagombana, mnapigana. Na vitu ambavyo havieleweki kwa hiyo kisaikolojia, huwa inaniathiri sana nikiskia kelele za muda mrefu. Napenda pia sehemu ambazo ni za ukimya kwa mfano sehemu za ufukwe, ambapo ukienda kule utapata upepo wa bahari utakuta sehemu imetulia. Hii inanisaidia naweza kupata mawazo mapya, hata kama nina matatizo, hata kama nina msongo wa mawazo, naweza kukaa kimya nikatafakari, nikajua, tatizo ni lipi ambalo linanisababishia mawazo, nikajua ni njia zipi au ni suluhisho zipi ambazo naweza nikazitumia kutatua hayo matatizo yangu nikiwa sehemu yenye ukimya. Kwa hiyo inanipa mwanya wa mimi mwenyewe kujitafakari na kujua ni namna gani naweza kuendelea vizuri. Lakini pia napenda sehemu ambazo zimetulia kwa sababu zinanipa uhuru wa mimi kutafakari maisha yangu. Kutafakari mafanikio yangu, kutafakari malengo yangu ya kila siku ambayo nayafanya. Hii ili niweze kuyakumbuka na niendelee kuyapigania kila siku ijayo mbele yangu. Lakini nilikuwa niseme makelele siwezi kupata muda mzuri uliotulia. Siwezi kufanya tafakari ambayo ni nzuri kwa sababu kunakuwa na makelele na mwingiliano unakuwa ni mkubwa sana. Kwa hiyo mi sehemu za kimya nazipenda kwa mfano fukweni napenda kuenda sana. Napenda kuenda kanisani, sasa kwenye mida ya ibada ya jioni ambapo huwa hakuna kelele nyingi. Napenda kutembelea pia sehemu za bustani. Sehemu za bustani ni sehemu ambazo zimetulia, niangalie maua, niangalie mimea mbalimbali, niangalie uumbaji wa mungu labda mapambo yanavyofurahisha. Kwa mfano kuna sehemu inaitwa the garden, ni sehemu ambayo huwa naenda kutembelea sana. Wanalima maua, wanatengeneza bustani nzuri za maua kwa hiyo huwa nalipa kiasi, fulani, naenda kule naenda kutalii, kuona maua naelekezwa maua aina tofautitofauti za maua zina faida gani, ile harufu yake nainusa, inavutia, inakuwa ni nzuri sana, huku nikuwa nimetulia kabisa, bila changamoto yoyote au, ninaenda sehemu ya mkahawa ambao, migahawa mikubwa mikubwa ambayo sehemu yake, kunakuwa kumetulia, kunakuwa na bustani nzuri ambazo hazina changamoto. Kwa hizo ndo sehemu ambazo huwa napenda kukaa ambazo ni kimya kabisa. Kwa hiyo mahali penye kelele, kiukweli mi sipapendi. Sipapendi sana. Nakumbuka kuna siku moja nikitolea mfano, nilienda sehemu yenye kelele, watu wakaanza kugombana. Mwisho wa siku si nikapigwa ngumi, nikaumizwa, na mwisho wa siku nikapata matatizo, nikaumizwa, nikaenda hospitali, nikatumia gharama nyingi, nyingi, nyingi, nyingi sana ambazo pia. Zilinisababishia hasara. Kwa sababu ya kuenda sehemu ambaso zina kelele ambazo pia ndani yake sehemu zenye kelele usalama huwa ni mdogo sana. Kwa hiyo ni sehemu ambazo kila mmoja anaweza akaenda akatulia. Japo na rafiki yangu yeye anapenda sana sehemu zenye kilele. Hasa akienda wakati wa mipira. Kwenye kibanda ya mipira. Hiyo ambapo wanakuwa wanabishana. Huwa kunakuwa na mabishano mengi. Timu fulani itashinda. Mchezaji fulani atafunga goli. Wanapenda sana yeye kuburudika. Anapenda makelele ye anasema kwamba akiwa kwenye makelele hata kama ana mawazo yanaweza kuisha. Lakini ye yuko tofauti na mimi. Mimi sehemu ambapo kuna makelele akili yangu ndio inavurugika kabisa. Na siwezi nikafikiria vizuri. Kwa hiyo sehemu ambayo naipenda napenda sehemu ambayo ina utulivu, ina amani. Ndo naweza kufurahia zaidi.